Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai. Nilionyeshwa kunywa chai na mzazi wangu. Hasaa asubuhi kabla ya kuenda shule. Tangu nikiwa mdogo. Chai imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ninashiriki kinywaji hiki kwa kunywa nyumbani kazini au wakati wa kupumzika na marafiki. Mara nyingi hunisaidia kuanza siku vizuri au kupumzika baada ya kazi. Ninapoitumia na hisi joto utulivu na nguvu. Chai hunipa hamasa na hunifanya nijisikie nipo tayari kufanya kazi au kufikiria kwa utulivu. Ndio maana chai ni kinywaji, changu ni nacho kipenda sana.

Ninapoanza kazi huwa naanza kwa kujiandaa kimwili na kiakili. Kwanza nafika kazini mapema ili nipate muda wa kutulia. Kupanga mawazo na kuepuka msongamano wa dakika za mwisho. Hii hunisaidia kuanza kazi nikiwa mtulivu na makini. Hatua ninayofuata ni kuandaa mazingira ya kazi. Ninahakikisha eneo langu la kazi ni safi. Salama na limepangwa vizuri. Kama ni kazi kazini, maabara hukagua vifaa, machine na reajendi. Huhakikisha viko katika hali nzuri. Na vinafanya kazi ipasavyo. Pia hukagua kama kuna maagizo maalumu. Ratiba ya kazi au taarifa muhimu kutoka kwa zamu iliyopita. Baada ya hapo napitia majukumu ya siku hiyo huangalia kazi zilizopewa kipaombele vipimo vinavyohitajika kufanyika haraka Au Wagonjwa wanao hitaji matokeo ya dharura. Hii hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi bila mkanganyiko. Ninapoanza kufanya kazi nazingatia umakini na nidhamu hufuata taratibu na miongozo ya kazi hasa kuhusu usalama ubora wa kazi na mawasiliano na wenzangu. Pia huwa tayari kushirikiana na wengine kuuliza pale nisipoelewa nautoa msaada pale ninapohitajika. Kwa ujumla kuna kazi kwa maandalizi. Mipango na mtazamo chanya hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Kupunguza makosa na kufanikisha malengo ya siku.

Najenga mahusiano wa mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na uwazi. Huwa nasikiliza maoni yao nawajali nahakikisha wanazungumzia kwa lugha mzuri bila kubeza au kudharao. Mawasiliano mazuri husaidia kujenga uaminifu na kuelewana kazi. Pia nashirikiana nao katika kazi za kila siku niko tayari kusaidia pale inapohitaji na kupokea msaada kutoka kwa wengine bila kuona aibu. Kushirikiana, kuna jenga mshikamano na kufanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora. Ninajenga mahusiano kwa kuheshimu tofauti za watu, tofauti za mawazo, uzoefu na tabia. Najifunza kutoka kwa wenzangu na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Pale panopotokea changamoto au kutokwelewana kutatua kwa mazungumzo ya utulivu na yenye lengo la suluhisho. Zaidi hapo ninakua na mtazamo chanya kazini, kuwa mchangamfu, kuwatia moyo wenzangu na kuthamini juhudi zao huchangia mazingira mazuri ya kazi. Kwa kufanya hivo, hujenga mahusiano ya kudumu, yenye heshima na ushirikiani mzuri kazini.

Napenda umbwa za hidi na sababu kuu ni tabia yao ya uaminivu na ukaribu na binadamu mbwa ujenga uhusiano wakaribu sana na umiliki wao. Wanajua kuhisi isia za mtu na mara nyingi uonyesha furaha huruma au ulinzi inapo itajika. Hii u nifanya nijiskie nipo pamoja na rafiki wakweli sababu nyingine ni kwamba umbwa ni walinzi wazuri wanaweza kutoa tahadhari mapema wanapohisi hatari. Jambo linaloongeza usalama nyumbani pia wanapenda mazoezi kama kutembea au kucheza hali inayo msaidia mumiliki kuwa na mtindo wa maisha wenye afya na kupunguza msongo wa mawazo hata hivyo sipuuzi paka paka ni wanyama watulivu wasafi na wanaojitegemea zaidi wanafaa sana kwa mtu anayependa utulivu au asiyo na mda mwingi wa kuwahudumia. Paka uonyesha upendo wao kwanjia ya kipekee. Ingawa si kwa makelele ya vunjo kama mbwa kwaujumla na penda mbwa kwa sababu ya ushirikiano ulinzi na upendo wao wa wazi. Lakini pia naheshimu paka kwa utulivu na uhuru wao kila mnyama anauzuri wake kulingana tabia na mahitaji ya mtu anaye mfuga.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema. Mara nyingi saa kumi na mbili na nusu hadi saa moja subuhi. Napenda kuamka mapema kwa sababu hunipa muda wa kutosha na wa kujiandaa bila haraka na kunifanya nianze siku nikiwa mtulivu. Baada ya kuamka najiandaa binafsi kwa kuosha uso kupiga mswaki na kupanga kitanda. Hii hunisaidia kujisikia nipo tayari kuanza siku. Kisha hutenga dakika chache za kutulia au kutafakari kupanga ratiba ya siku na kuweka vipaumbele vya kazi. Kiamshakinywa hunywa saa mbili, hadi saa mbili na nusu asubuhi napendelea kiamshakinywa chepesi lakini chenye nguvu. Kama chai, kahawa au uji pamoja na mkate au tunda. Pia hunipa nguvu ya kuanza kazi bila kujisikia mzito. Kabla ya kuondoka nahakikisha mambo muhimu yako tayari, kuandaa mavazi, kukagua vifaa au nyaraka ninazohitaji na kuhakikisha nimefungua kila kitu nyumbani kwa usalama. Pia hutenga muda mfupi wa kuangalia hali ya siku kama ratiba au habari muhimu. Kwa ujumla nahisi vizuri kuhushu asubuhi yangu, asubuhi hunipa mwanzo mpya, matumaini na motisha. Kuamka mapema na kuwa na uratibu mzuri hunifanya nijisikie mwenye mpangilio, mwenye amani na tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Ninapo kuwa nafurahia nikiwa nyumbani hufanya mambo yanaonipa utulivu na furaha ya ndani kwanza kabisa napenda kupumzika. Kukaa chini kuvuta pumzi ndefu na kuachilia mawazo ya kazi au shughuli za inje nyumbani hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe bila shinikizo. Mara nyingi husikiliza mziki au kutazama vipindi vinavyo nipenda. Mziki hunisaidia kuboresha hisia zangu na kunifanya nijisikie huru wakati kutazama huongeza burudani na kunipa kicheko au mafunzo mapya na wakati mwingine napenda kusoma na kuangalia taarifa hasa mambo yanayo niongezea maarifa. Napo furaha zaidi hushiriki na familia au watu wakaribu kuongea, kucheka, au kula pamoja. Mahusiano hayo hunifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa. Pia napenda kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kupika au kupanga nyumba. Kwa sababu hunipa hisia ya kuridhika. Kwa jumla ninapokuwa nyumbani na nikiwa na furaha nahisi amani, usalama na shukrani. Nyumbani ni mahali ambapo na napata nguvu za mpya na kujianda ukabila na changamoto za siku zijazo.

Timu bora ya kiragbi ya marekani inajulikana kama USA Eagles. Hii ndiyo timu ya taifa inayowakilisha marekani katika mashindano ya kimataifa ya kiragbi. Ingawa marekani haijulikani sana kama taifa kubwa la kiragbi. Kama newsilandi au south africa USA Eagles wameendelea kuboresha kiwango chao na kuonyesha maendeleo kila mwaka. Kama ningepata nafasi ya kushiriki ningependa kuwa sehemu ya USA Eagles kwa sababu ni steheshi makubwa kuwakilisha taifa yako napenda timu kwa nidarafu nguvu na roho ya kupambana. Wanaoonyesha wanapocheza dhidi ya mataifa yenye uzoefu mkubwa. Pia inanivutia kwa na jinzi wanavyo unganisha. Wachezaji kutoka ligi mbali mbali na kujenga timu enye mushikamano mchezo mmoja mkubwa ninao kumbuka ni mchezo yao ya kombe la dunia na ya lagibi ambapo walipambana timu kubwa zenye uzoevu zaidi. Ngwa mara nyingine hawa kushinda walionyeshe ujasiri bidi na kutokata tama. Jambo linalo fanya mashabiki wajuhunye juhudi zao mchesaji naempenda ni wachesaji wa mstari wa mbele wa USA Eagles kwa sababu ya kazi au mgumu kusukuma. Kupambana kwenye racks na kulinda timu. Wachezaja huonyesha nguvu na mayo wakujitoa kwa ajili ya timu. Napo iangalia USA Eagles ikicheza nahisi musimuko, matumaini na furaha hata kama wanacheza didi ya timu kubwa uingia uwanjani kwa kujiamini hadi mwisho timu hii unifanya niamini kuwa kwa bidii nidhamu na mshikamano Marekani inaweza kuendelea kupanda katika ramani ya kiragibi duniani.

Ujuzi ni ngependa kujifunza ni matumizi ya teknolojia na mifumo ya kidijitali kazini. Hasa matumizi ya kompyuta, programu za kazi na uchambuzi wa taarifa. Ujuzi huu ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa kwa sababu karibu kila sekta inetegemea teknolojia ili kuongeza ufanisi, usahihi na kasi ya kazi. Nitaujifunza ujuzi huu kwa kuchukua kozi fupi mtandaoni. Kuangalia video za mafunzo na kujifunza kwa vitendo kupitia matumizi ya kila siku. Pia nitawaomba msaada wenzangu wenyu uzoefu zaidi na kujifunza kupitia majaribio na makosa. Kwa sababu kufanya ndiko kuna niko imarisha uelewa. Ninapanga kuanza kujifunza mapema iwezekanavyo. Hata kuanzia sasa kwa kuweka ratiba maalumu ya kujifunza kila wiki, tatua muda wangu wa ziada. Hasa jioni au wikendi ili kuhakikisha ninaendelea kujifunza bila kuathiri majukumu ya kazi. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu utaniongezea uwezo wa kitaaluma. Kunifanya niwe na ushindani zaidi kazini na kunifungulia ufursa mpya za maendeleo au ajira. Pia utanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kupunguza makosa. Nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi huu awali hasa kwa kujifunza mambao ya msingi ya kompyuta. Lakini sikupata muda wa kutosha wa kuendelea kwa kina hata hivyo, uzoefu huo ulinipa msingi mzuri na kunipa motisha ya kuanza tena kwa umakini zaidi.

Ninaposherehekea siku kuu hufanya kwa mchanganyiko wa furaha, familia na mila za kitamaduni. Kwanza napanga kuungana na familia na marafiki wa karibu. Tukila chakula cha pamoja, kucheka na kushirikiana katika shughuli za siku kuu hufanya siku hii iwe ya furaha na mshikamano wa familia. Pili napenda kujiandaa kipekee kupaka nyumba au kuandaa mapambo madogo kupika au kununua vyakula maalum vya siku kuu, hii hunipa hisia ya kushiriki kikamilifu katika tamaduni na kuonyesha heshima kwa sherehe. Wakati mwingine napenda kushiriki katika shughuli za kijamii au misa za kidini ikiwa siku kuu ina maana ya kiroho au kijamii. Hii hunionyesha umuhimu wa shukrani, upendo na msaada kwa wengine na kunifanya nijisikie mtulivu na mwenye kuridhika. Zaidi ya hapo napenda kupumzika na kujiburudisha, kutazama vipindi vya televizieni, kusikiliza muziki au kufanya shughuli ninazozipenda. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa kazi na kuanza siku kuu kwa furaha. Kwa ujumula kusherehekea siku kuu kunanifanya nijisikie furaha, amani, mshikamano wa familia na shukurani. Kwa maisha yangu na wale walio karibu nami. Ni wakati wa kusherehekea, kujiburudisha au kuimarisha uhusiano wa jamii na kifamilia.

Ninatumia simu yangu kama chombo muhimu cha mawasiliano, kazi na burudani. Kila siku huitumia kuwasiliana na familia. Marafiki na wenzangu wa kazi kupitia simu. Ujumbe mfupi wa mitandao ya kijamii. Pia uitumia kutafuta taarifa, kujifunza mambo mapia na kupanga shughuliza siku. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana yenye kupiga simu na kutuma meseji pekee. Haikuwa na interneti wala programu nyingi, lakini ili nisaidia sana kuwasiliana kwa uraisi na kunipa uhuru kwa kuwasiliana bila kutejemea mtu mwingine. Kwa kawaida utumia simu asubui mapema wakati wa mapumuziko kazini na jioni baada ya kazi. Ujitahidi kutotumia simu kupitia kiasi hili isiadhiri majukumu yangu au muda wa kupumuzika. Muda mwingi wakumatumizi huwa ni kwa mawasiliano, mawasiliano kupata taarifa muhimu. Programu ni nazo tumia zaidi ni whatsappu kwa mawasiliano, facebooku au instagramu kwa kuwasiliano na marafiki na kupata habari Youtube kwa kujifunza na burudani, pamoja na programu za barua pepe kwa maswala ya kazi. Programu hizi uniraisisha maisha kwa kuokoa muda na kunifanya niwe karibu na watu waliombali. Simu ina nisaidia kimaisha kwa kuniraisishia mawasiliano, kunipa elimu na taarifa kwa haraka, na kunisaidia kupanga muda na majukumu, pia unipa fursa za za kujifunza, kujitangaza, hata kupata, kipato kupitia taarifa za mitandao. Kwa upande wangu, muda mzuri wakuzima simu ni wakati wakulala usiku, wakati waibada, au ninapo itaji umakini kamili kama vile kazini au nikiwa kwa familia. Ku kuuzima au kupunguza matumizi ya simu unisaidia kupata utulivu wa akili. Kupumzika vizuri na kuimarisha mahusiano ya hana kwa hana.

Ninaposherehekea siku ya kuzaliwa hufanya kwa njia ya kipekee inayojumuisha furaha. Familia, marafiki na shukurani. Kwanza napenda kuungana na familia na marafiki wa karibu tunakusanyika pamoja kula chakula maalum, kucheka na kushirikiana hadithi na mara nyingine kusherehekea kwa zawadi ndogo hii hunifanya siku hiyo iwe ya furaha na kumbu kumbu nzuri. Pili, napenda kufanya jambo la kipekee kwa siku hiyo. Kama kuenda mahali napenda kufanya shughuli ya burudani au kutembelea rafiki au jamaa. Hii inafanya siku ya kuzaliwa kuwa tofauti na maalumu zaidi kuliko siku nyingine za kawaida zaidi ya hapo, mara nyingine napenda kuzingatia shukrani. Napenda kuandika au kufikiria mambo mazuri hii nilioyapata mwaka mzima. Kushukuru mungu au maisha kwa furaha na afya. Hii hufanya siku ya kuzaliwa, iwe sio tu sherehe ya kufura bali pia kumbu kumbu ya maisha na mafanikio. Vile vile, napenda ku kupumzika na kujiendeleza siku hiyo kama kusoma, kusikiliza mziki au kufanya kitu ninachokipenda. Hii hunipa, hisia ya utulivu na kuridhika. Kwa ujumula kusherehekea siku ya kuzaliwa kunanifanya, nijisikie furaha, shukurani, upendo wa familia na marafiki. Na kuridhika kwa maisha yangu.